Mimi hupenda umbwa kwa sababu muda wangu ambao huwa sina kazi huwa naitembe naye nafanya tizi naye ama wakati wa usiku pia hunilinda hufukuza wezi nje ama wanyama ambao hawahitajiki nyumbani.

Wakati wangu wa mapumziko mimi uenda upenda kucheza mpira wa soka. Na pia kutembea na familia uzuri mahali popote tu ambapo wanaitaji. Na pia kucheza gemu kwenye simu. Au kwenye telefsheni.

Naam mi hupenda kupiga picha wakati ambayo kuna masherehe angalau kisha baadaye naitumia kuwatumia picha alafu wakati ama ama hustle ambapo ni maizuri pali pazuri mi huchukua picha zaidi.

Mi napenda kucheza muziki hasa kwenye kinanda. Kwenye tarumbeta ama piano kwa maana uleta furaha ama hutuliza akili. Haswa wakati ambao umetoka kazini ama wakati ambao una mawazo ngoma huweza kukutuliza kwa namna karibu niseme kwa namna smart.

Angalau mimi huwasiliana na wafanyikazi huu wenzangu kupitia kwa mfano kama niko mbali nawasiliana nao kupitia simu ya rununu ama kuandikia barua pepe kwenye simu ama kwenye kompyuta.

Na ningependa kwenda kule pwani kuizuru kwa maana kwenye video huwa naviona. Kuna maeneo ambae ni nzuri ama zile hifadhi za walioishi kwenye mwaka ya kitambo na napenda kuiona.

Chumba changu kwa cha kulala nimeweka kitanda kwenye Akona. Na pia lina godoro safi. Na malazi yangu ni safi. Pia kando ya kitanda kuna meza.

Kila wiki mimi hufanya zoezi ya mwili, siku tano kama vile kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Ndio hunipa ile fitness ambayo inahitajika kwenye mwili na msisimko wa damu.

Naa mi hupenda kulima bustani kwa maana kwenye bustani ya galapu ina mchanga ambayo huwezesha kurutubisha mazao ambayo badae huuzwa na kujenga nchi.

Mimi wakati wa furaha huwa najifuraisha kwa kusikiza angalabu mziki. Ama kwenda kule nyanjani. Kutafta aina nyingi za ndege ambao wanapendeza.

Zoea langu zuri nililolijenga nililo la kusaidia na haswa kuwa na roho ya utu ya kusaidia binadamu. Wazazi ama wale wa siwa jiweza haswa vilema. Wale ambao waliofiwa na wazazi wao Ofasa.

Mboga ambayo mimi hupenda kula haswa ni nyama. Sukumawiki haswa. Nakula na kiporo kwa maana ina hujenga mwili. Na pia huweka ubongo kwa pamoja. Ili uwe na fikra hasa njema.

Wakati wa baridi kali ni upenda kuvaa mavazi ambaye ni mazito. Kuma ana weza kuzia baridi na kukepusha na magonjo kama vile ya mapafu. Kwa maana waeza kufa kwa huo ugonjwa kwa raka.

Nam mimi hupenda kunywa maziwa kwa maana ina virutubishi mingi sana kwenye mwili wa binadamu. Kama vile kujenga misuli kuyanyoosha mishipa ya damu ambayo yamefungana. Na pia kuwezesha akili kuwa na ule uwezo wa kufikiria kwa haraka.

Njia haswa ninayo tumia kupumzika ni kucheza ala za muziki kama vile piano ama pia kucheza firimbi kwa maana hutuliza akili, baada ya kazini umechoka na familia.

Na nimeweza kutembelea ziwa victoria nimeweza kujivinjari kabisa kweli kweli na familia yangu huko niliweza kula samaki na pia nimeweza kutembelea mto wa niger na pia river nile.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa seremala, cherehani, ili niweze kupata pesa ambayo ningependa kuwalisha familia yangu na nimewai jaribu na inalipa.

Pali pazuri ambapo nimeweza kusafiri ni moja wapo ni kule pwani na pia mto wanaili ule niweza kula samaki naliweza kupata makao mazuri.

Ili nishirikiane na timu yangu na iunda vikundi wa watu zaidi ya tatu. Kwa maana hivo husaidia kuleta maarifa kutoka zehemu zote Zabara kutoka kule haliko kuwa uyo mshiriki.

Angalabu mimi huenda hospitalini. Mara tu ninapo ugua na pia ninapo tembelea wagonjwa kule hospitalini. Na pia kujulisha mwili hali. Agalabu huwa naenda naenda tuseme mara tatu.

Mimi hupenda kununua vitu kwa vile kwa mojawapo ya duka kubwa maana vitu kule ni ya bei rahisi. Na ni si ya bei ghali na inavirutubishi mingi sana kwenye mwili wa binadamu.

Kitu ambacho kinafanya ni cheke ni moja wapo ni wakati ambapo ni nasoma hadithi ambayo hufurahisha. Na pia napo kuwa na marafiki wangu huwa wananipa hadithi ambazo hufurahisha na hivyo basi mi.

Chakula ambacho napenda kula jioni ni pamoja na sima, maziwa na mayai kwa maana ina virutubishi ambayo uwezesha mtu kuwa na mwili mzuri na pia hujenga akili.

Naam mi upenda kupiga chombo cha muziki kama vile piano kwa maana husisimua hakili utoa uchofu uleta burudani na pia ufanya mwili kuwa na fikra safi ambaye uweza kusaidia.

Nam mi hupenda kupiga picha. Kwa sababu picha husaidia. Wakati siku sa usoni kujikumbusha kuwa kulikuwa hivi kilikuwa hivi na kulienda vivyo sasa mi hupenda kupiga picha.

Mimi usherekea mafanikio ya timu. Haswa ile ya kandanda kwa kuwanunulia vitu kama vile mipira viatu vya kuchezea na pia kuwazawadi wale ambao wamekua wakifanya kazi kuntu.

Naam, mimi ni mtu wa ubunifu. Kama vile kwa kila mara naweza kubuni mambo ambayo yanaweza kusaidia kujenga nchi na pia kujenga familia vile vidogo vidogo.

Mimi hupenda kushiriki. Kwenye jamii yangu. Kwa kusaidia yeyote yule ambaye hajiwezi kwa mfano kulipa karo za shule. Nampeleka shuleni namsomesha. Na baadae wataweza kuimarika.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia ni kuwa nidhamu, kuvaa mavazi ambayo aficha uchi. Na ambayo yana heshimika. Na pia kwenye kazini huwe umefanya kazi kuntu unaweza kupongeza.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni nikuwa nilifunza kuwa na nithamu nzuri. Na pia niliweza kujifunza mengi kuhusu wale wasee wakitambo. Kama vila wahenga na pia kinababu zetu.

Mimi agalabu huunda vikundi vya agalabu watu kumi na kuwapa pesa. Waende sehemu mbali mbali ambapo wataenda kusaidia wasiojiweza.

Mimi hupendelea t-shirt kwa maana inampitilio mzuri wa hewa. Na huweza kufanya mwili uwe na afya nzuri kwa maana hewa hupitilia hadi kwenye mapafu.

Likizo ya ndoto Mimi upenda chakula kisicho na mafta kwa maana kila ambacho kina mafta. Naweza kuathiri afya yako kwa vile vizivyo faa naweza kutofanya kufikiria.

Kipawa ambacho mimi ni nacho ni kucheza mpira. Haswa ule wa soka kwa maana ufanya mtu kuwa na akili nzuri.

Na mi upenda maua kwa maana uleta unavutia atha kwenye chumbani na pia utumiwa kunadhifisha asa sehemu za kazini ama maali ambapo unapaisha.

Na mimi hupenda kuogelea haswa kwa muda ambao baada ama baada ya kumaliza kazi ama wakati ule ambapo umeenda kujivijari na familia, kwa maana huleta msisimko na pia huweza kutuliza akili.

Naam mi hutoa sadaka haswa kule kwenye mabadi. Kwa maana pesa hizo huenda kusaidia wale wasiojiweza. Mayatima na pia kujenga kanisani au shuleni.

Kwa kulinda mazingira, mimi upenda kupanda miche, miti, na pia kuakataza watu ambao ukata miti ovyo, kwa maana uleta mazingira chafu.

Changamoto ambazo nakutana kazini ni kama vile kukosa mshahara kwa wakati mwingine ama pia kukosa watu ambao wanamaarifa kuhusu kile ambacho huwa unaizungumzia muda kukicha.

Harufu zaidi ninayo ipenda ni hile ya mafuta haswa loshoni ama pia harufu ya chakula ninayo ipenda ambayo kwayo ni nyama. Inasisimua akili na pia inanipafuraha.

Naam nimewai kufanya yoga. Ni mchezo mzuri. Pia ni zoezi nzuri ambayo hufanya misuli inyooke. Na pia huburudisha. Na huleta uchangamfu.

Mimi hupenda mikutano ambayo aghalabu hufanywa kule kwenye ofisini. Ama pale ambapo hamna kelele na pia pale ambapo pana utaratibu kwa ufasaha zaidi.